Sera ya kampuni inayo iona kuwa muhimu zaidi ni sera ya kuheshimu na kudhamini wafanya kazi. Kwangu mimi, kampuni haiwezi kufanikiwa bila watu wake. Kwa sababu wafanya kazi ndiyo wanao endesha kila kitu. Kama sera ya kampuni ya haimjali mfanya kazi, basi hata mafanikio ya kampuni huwa ya mda mfupi. Kwanza kabisa, sera ya kuheshimu wafanya kazi hunipa mutisha ya kufanya kazi kwa bidii. Ninapo jua kuwa mawazo yangu yanasikilizwa na mchango wangu unatambuliwa na jisikia kuwa sehemu ya kampuni, si mtu wa kutumia tu. Heshima hunifanya nijitume zaidi na kuwajibika kwa kazi zangu bila kulazimishwa Sera hii hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu wa akili. Kampuni inayo weka wazi haki na wajibu wa wafanya kazi upunguza migogoro na hofu. Ni napo jua mipaka, taratibu na haki zangu, nafanya kazi nikiwa na amani na kujiamini. Hii huongeza ufanisi wangu na kunifanya nipende kazi yangu. Vile vile, sera ya kampuni inayo dhamini wafanyakazi hujenga usawa. Hakuna upendeleo, hakuna dharau na hakuna ubaguzi. Kila mtu hutendewa kwa haki kulingana na uwezo na jitihada zake. Hii huleta mshikamano kazini na kuimarisha mahusiano kati ya wafanyakazi. Pia, sera hii unihamasisha kukuza ujuzi wangu. Kampuni inayo jali wafanya kazi wake uhuweka mazingira ya kujifunza na kuboresha uwezo. Hii hunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Ninahisi kuwa mstakabali wangu unaangaliwa. Si kazi ya leo tu. Sera ya kuheshimu wafanya kazi pia hunifanya nijisikie salama. Ninapo jua kuwa taratibu za haki endapo kutatokea changamoto sipati hofu ya kupoteza kazi bila sababu. Usalama huu hunipa nguvu ya kufanya kazi kwa uaminifu na kwa moyo mmoja. Aidha, sera hii hunijenga kimaadili. Kampuni inayo dhamini utu wa mfanya kazi hunifundisha kuwa na heshima kwa wengine. Hali hii hujenga mazingira mazuri ya kazi ambapo watu husaidiana badala ya kushindana kwa njia mbaya. Kwa mtazamo wangu, kampuni yeyote inayoweka sera nzuri kwa wafanyakazi hujijengea jina nzuri. Wafanyakazi wanapokuwa na furaha, huduma na matokio yao huwabora. Hii hunufaisha kampuni, wateja na jamii kwa jumla. Ni mzunguko mzuri unaoanza na sera sahihi. Kwa hiyo, nikisema sera ya kuheshimu na kudhamini wafanya kazi ndio muhimu kwangu na maanisha kuwa ndio msingi wa mafanikio ya kampuni yoyote. Bila sera hii, ata mipango mizuri haiwezi kudumu, lakini ikiwa ipo basi kampuni hujenga imani, ufanisi na maendelewa ya kweli. Kwa ujumla, sera hii hunifanya nijisikie kuwa kazi yangu inadhamani. Mchango wangu unamahana na juudizangu zinatambuliwa. Hilo ndilo jambo muhimu zaidi kwangu katika sera ya kampuni.